Nafanya marafiki wapya kwa kuwa mchangamfu na mkarimu kuanzisha mazungumzo ya kawaida na kuonyesha heshima na kusikiliza wengine. Pia ujihusisha na shughuli za pamoja kama kazi, masomo, michezo au matukio ya kijamii. Jambo linalorahisisha kujenga uaminifu na urafiki wa kudumu.

Kabla ya kulala usiku, mara nyingi ujitahidi kutulia na kupunguza mawazo ya siku mzima. Wacha kutumia simu au vifaa vya kielektroniki mapema ili macho na akili zipumzike. Pia, hujiandaa kulala kwa kuoga, kusoma kurasa chache za vitbu na kusikiliza mziki wa pole pole, unaosaidia kutuliza mawazo. Wakati mwingine, hutafakari au kupanga shughli za siku inayofuata. Jambo linalo nisaidia kulala nikiwa na amani na kupata usingizi mzuri na wakutosha.

Wazo zuri kwa siku ya leo ni kufanya jambo moja lenye maana kabla ya siku kuisha, kama kusaidia mtu kujifunza kitu kipya hata kidogo au kumaliza kazi uliokuwa una ahirisha. Hatua ndogo leo inaweza kuleta matokeo makubwa baadaye na kukufanya ujisikie umeitumia siku yako vizuri.

Napanga kazi zangu kwa kuorodhesha majukumu kulingana na umuhimu na muda. Kisha kuweka ratiba ya siku au wiki. Huanzia na kazi zilizo na kipaumbele cha juu. Hutenga muda wa mapumziko na hufuatilia maendeleo ili kuhakikisha kila jukumu lina kamilika kwa wakati na kwa ufanisi.

Ndiyo, nasoma gazeti mara kwa mara ili kubaki na habari za ndani na za kimataifa, kuelewa mwenendo wa siasa, uchumi na jamii, na pia kujua matukio muhimu yanayohusiana na elimu, teknolojia na burudani. Kusoma gazeti kunanisaidia kuongeza maarifa, kupata maoni mapya, kuboresha mtazamo wangu wa maisha na kuendeleza fikra zangu kuhusu mambo yanayojitokeza kila siku. Zaidi ya hapo, kunisaidia pia kuchambua taarifa kwa kina na kutofautisha kati ya habari sahihi na zisizo sahihi.

Ndio, napenda chakula kitamu kwa sababu hunipa furaha, nguvu na hamasa. Hasa kinapo pikwa vizuri na kwa usafi. Chakula kitamu hufanya muda wa kula uwe wa kufurahisha zaidi na hunifanya nithamini, ladha na tamaduni mbali mbali za upishi.

Ndio, hufuatilia matukio ya kimataifa ili kuelewa kinachoendelea duniani, hasa kuhusu siasa, uchumi, teknolojia na maswala ya kijamii. Kufuatilia habari hizi hunisaidia kupata mtazamo mpana, kujifunza kutoka kwa mataifa mengine na kufanya maamuzi yaliyo na ufahamu zaidi kuhusu maswala ya sasa.